Umeulizwa, je, umewahi kushiriki mashindano ni swali la kiswahili linalomaanisha have you ever participated in competitions hii ni aina ya swali la mazungumzo ambalo unaweza kujibu kwa njia mbalimbali kulingana na uzoefu wako nitaeleza kidogo jinsi mtu anavyoweza kujua na mada zinazoweza kuzungumziwa, kwanza jibu kwa ndiyo nimewahi. Ikiwa umewahi kushiriki mashindano, unaweza kuelewa kueleza aina ya mashindano, ya michezo, ya kisanaa, ya kitaaluma au hata ya mtandaoni. Uzoefu jinsi ulivyohisi kabla wakati na baada ya mashindano mafanikio kama ulikuwa mshindi au hata ikiwa haujashinda unaweza kueleza kile ulichojifunza. Mfano wa jibu ndiyo nimewahi kushiriki mashindano na skauti shule yangu ilikuwa changamoto lakini pia ilikuwa furaha kubwa. Nilijifunza kushirikiana na wenzangu na kuthibiti hofu yangu hofu yangu ya hadharani pili kujibu kwa hapana Sijawahi kama hujawahi kushiriki mashindano unaweza kuelewa kwa nini kama huna fursa au hofu ya kushindana. Unaweza pia kutaja mashindano ungependa kushiriki siku zijazo kwa mfano wa jibu hapana. Sijawahi kushiriki mashindano bado lakini ningependa kujaribu mashindano ya kiumba au michezo ya sanaa siku moja. Tatu, mambo zinazoweza kuzungumziwa baada ya ya jibu, faida ya kushiriki mashindano, kujenga ujasiri, mazoezi ya kushinda na kwa heshima, kuboresha ujuzi. Mbinu za kujiandaa mazoezi kujifunza kutoka kwa wengine kuthibiti shirikia shinikizo aina za mashindano, mashindano ya kitaaluma Kwa mabano mathematics science, michezo, kwa mabano soka riadha sanaa kuimba, kuigiza, kuchora, ikiwa unataka naweza pia kutengenezea jibu fupi na jibu refu, unaweza kutumia unapouliza swali hili kwenye mazungumzo au mahojiano, unataka nifanye hivyo.

Hakika hapa kuna maelezo ya kina kuhusu jinsi mtu anaweza kusherekea siku yake ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa ni siku maalumu kwa kila mtu na kila mtu ananjia yake ya kipekea kuhisherekea kwa kawaida. Sherehe huanza mapema asubi watu wengine upenda kwa mka na ahisia za furaha labda latha kwa kupata pongezi kutoka kwa familia zao au barua pepe na ujumbe wa pongezi kutoka kwa marafiki. Sheree nyingi za siku ya kuzaliwa hujumuisha kwanza kuchanganya na familia na marafiki. Hii ni sehemu ya msingi ya sherea watu uenda kwenye nyumba ya mheshimiwa au waenda mkutano mahali pa kufurahisha mara nyingi. Kuna chakula kizuri na kike ya siku ya kuzaliwa. Pili kike ya siku ya kuzaliwa, hii ni ishara ya sherehe inaweza kuimba wimbo wafuraha ya siku ya kuzaliwa kwamba au wimbo kiasili wa shere kabla ya kumuangazia mtu mwenye siku ya kuzaliwa kupiga shaba Wakati mwingine mtu ufanya ombi la siri kabla ya kupunguza mishuma, kupuliza mishuma tatu zawadi. Marafiki na familia utowa zawadi katika ishara ya upendo na heshima zawadi. Hizi zinaweza kuwa ndogo kama kadi ya pongezi au kubwa kama kitu cha zamani zaidi nne shughuli za kifura kufurahisha. Ya watu wengi, wengine wanapenda kusherekea kwa kufanya shuguli za kipeke kama kuenda kwenye piknik, matembezi ya puani au hata safari ndogo. Wengine upenda kucheza michezo au kuangalia filamu pamoja na marafiki. Tano, kufanya kitu malumu kwa muenye siku wakuzaliwa watu wengine wanapenda kutumia siku hii kwa kufanya kitu wanachopenda sana kama chakula wanachopenda kununua kitu kinachotamani wanachokitamani au kujaribu kitu kipya. Kwa kifupi siku ya kuzaliwa ni wakati wa furaha, shukrani na kuungana na wale wanakupenda ni siku ya kusherekea maisha yako, mafanikio yako na matarajio yako ya siku zinajazo Ikiwa unataka naweza pia kueleza mbinu za kupele kipeke za kisasa za kusherekea siku ya kuzaliwa ambayo hazijawai kuwana za kawaida na zina kuwa zita kuweza kwenye mawazo mazuri ya ubinifu jee unataka nifanye hivyo.

Unataka maoni ya juu ya unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki hebu nikupe kidogo lugha rahisi na mfano ya vitendo unavyoweza kufanya. Njia ya kupunguza matumizi ya plastiki kwanza tumia mfuko ya kitambo au mikoba ya kio Baadala ya kununua mifuko ya plastiki kila unapununua chakula au bidhaa chukua mfuko wa kitambo unaweza kutumika mara nyingi. Pili. Epuka kutumia bidhaa za plastiki zinazotumika mara moja vitu kama vikombe vyombo vya chakula na vijiko vya plastiki vinaweza kupunguza kwa kutumia vyombo vya chuma au kioo vinaweza kuoshwa na kutumika tena. Tatu, nunua bidhaa zilizo na kifuniko cha plastiki. Chagua bidhaa zilizo zimela kwenye karatasi kioo au chupa zinazoweza kutushaka baadala ya zile zilizo na plastiki nyingine tumia chupa ya maji ya kudumu Badala ya kununua chupa ya plastiki za maji chukua chupa ya chuma au kioo, unayoweza kujaza tena. Tano, rudia kutumia na kutengeneza upya plastiki. Plastiki zinazoweza kuchakatwa, zinapokuwa, zikikusanyiwa vizuri, zinaweza kutumika, tena baadala ya kutupa. Sitashirikisha familia ya marafiki kwa kuzungumza na wengine kuhusu faida za kupunguza plastiki unaweza kuongeza wigo wa watu wanaohitaji kupunguza plastiki Funzo la mwisho kupunguza plastiki si lazima iwe kitu kikubwa hata kubadilisha tabia ndogondogo kilastiku. Kama kutumia mfuko wa kitambaa au chupa ya kudumu ina athari kubwa kwa mazingira kwa muda mrefu. Ikiwa ungependa unaweza pia kutoa orodha ya hatua kumi unazoweza kuanza kufanya leo bila gharama kubwa hii itakusaidia kuchukua hatua halisi. Je, ungependa nifanye hivyo.

Haa, muziki yadini aina ya muziki ambayo haina historia ndefu na mara nyingi inaususisha utamaduni na maduni za asili. Na muziki ya jadi ya kila kabila au eneo kwa mfano katika Afrika mashariki muziki jadi anaweza kuwa taharabia zanzibar. Benga au Kenya au ngoma za kiasili zinazochezewa katika sherehe za kijamii muziki. Kijadi mara nyingi inajifanyia hizi vimbo vya asili vya mfano ni ngoma, mariba, kora, zeza na dudu. Vocal traditional wimbo ni sehemu muhimu sana mara nyingi ikihukushisha mashahiriki ya medhi mahadithi au maeneo ya kihistoria. Utamaduni mziki huendana na sherehe, mila shukuruni za kijamii au hata shuguli za kilimo. Stripe and dance ngoma au dance ni semu ya asili ya muziki mara nyingi. Ukiwa ma miduko ya kudia na ambayo, unaweza shikiria na watu wote kwa mfano taharab ya Zanzibar. Haina mchanganyiko wa muziki ya kihabari Kiswaili na hindi ya wimbo wa Benga Kenya ni wakujonyeshana sana na utama unatumia gitar za wimbo maalum na midundo ya ngoma alikuwa anataka naweza pia kukuonyesha vimbo vya mazingiki jadi kutoka na sehemu zifuatayo za Afrika na jinsi vinavyotumika. Hii niaweza kuwa safu ya ajabu ya historia na sauti. Je, unapenda nianze na vyombo viyombo vya muziki gidi vya tanzania na kenya au tuelekee katika viyombo vya bahari zima la afrika.

Ripoti za kazi hii ni sehemu muhimu ya maisha ya kazi, lakini kila mtu ana mtindo wake wakupendelea binafsi ningependa ripoti ambao ni zinakuwa fupi na wazi. Zilazimishwe ziwe ndefu sana, zinakatiza maana na matakio, kutumia vichwa vidogo, buleti na jedwali, kunasaidia kuelewa haraka Zinapokuwa vizuri kila sehemu inafuata mtiririko hiyo. Ukamilisho wa kazi na hatua zilizofanywa matokeo za mapandekezo. Hii inafanya mtazamaji aweze kupata ujumbe mkuu bila kuchoka. Zinatumia data na vifaa, ripoti yenye inatumia grafu au mfano huongeza uhakika na hurahisisha uelewaji. Mfano timu yetu ilifungua miradi tano. Mwezi huu na umefanikisha ongezeko la twenty percent kwa ufanisi. Zina kuwa na mtindo wa kitaalamu lakini si changamano. Lugha ni rasmi lakini ispatikane kiasi cha kufanya msomaji alale. Kama muhtasari au executive summary. Mwanzo ni wazo nzuri. Kwa ufupi napenda ripoti ambazo zina kueleza mambo muhimu bila kutopoteza muda. Ni kama chakula chenye ladha, inayopendwa yenye thamani, na si za kupoteza nusu saa, kusoma bila kufahamu lolote. Ukiwa ungependa naweza pia kuelezea mfano wa ripoti ya kazi yenye muundo mzuri. Kabisa ili iwe rahisi kuandika au kutumia je unataka nione mfano leo.

Jinsi ya kuwasiliana na watu hii ni moja vipaji muhimu zaidi katika maisha, kazi na mahusiano ya kijami. Binafsi napendelea njia zinazochanganya uwazi. Sehemu na ufazi hapa. Kuna marathi ya mtindo wangu wa kupendelea wazi na wazi wazi. Napende kisehemu kile ninachomanisha bila kuzungumuza maneno sana. Hii inasaidia kuepuka kuchanganya wengine au kutoa migongano isiyo ya lazima. Sikiliza kwa makini. Mawasiliano bora si kusema mtu bila pia. Kuelewa upande wapili. Kuuliza maswali ya kina au kurudia maneno kidogo Kunadibitisha kuwa umeelezewa kwa sehemu na adabu hata kama kuna tafauti ya maoni kutumia lugha yenye sehemu huunda mazingira mazuri tabasamu au tone la sauti lenye upole huunganisha urafiki. Changanya njia za mawasiliano kwa baadhi ya mambo maanzishi SMS email WhatsApp nibora kwa historia au ufanuzi. Kwa mambo ya muhimu au hisia wa kwanza uso au video call hutumia uhusiano bora zaidi uwe mkweli lakini mkarimu Napenda kuwa mtu wa ukweli Lakini pia si kubeba hasira au maneno mabaya. Suluhisho kabla ya kulalamika tu husaidia kila mtu kushirikiana. Kwa ufupi napenda mawasiliano yanaleta uwazi kuelewana na urafiki na yale ambayo yanachanganya au kuaibisha husiano za watu. Ukiwa ungependa naweza pia kutoa mkakati ya mawasiliano bora kazi la nyumbani ambayo ni rahisi kutumia kila kitu unataka nione hivyo.

Haa, juakali hii ni muimu sana. Hasa pale unapokua jee kwa muda mrefu kunanjia nyingi za kujikinga na binafsi na pendelea kutumia mchanganyiko wa umfahamu guo sahii vifaa vya kinga hapa kuna baadhi ya mbinu. Kuvaa nguo zinafunika mwili, nguo nye pesi, zisio na rangi nyeupe sana. Zinahusu wenye kupata, kufuwa yenye, brim pana ilienda uso, chingo na kioo, kutumia mafuta ya sunscreen. Kutumia mafuta ya sunscreen SPF 30 au zaidi unapendekezwa pale unapokuwa je kuamuda mrefu weka tena kila baada ya saambili au unapokuisha kuogelea au mchezo mkukubwa. Kunywa maji mingi, hii usaidia muhimu kudumisha joto sahii ya kuzuhia dehydration pombe na vinywaji viengine. Sukari nyingi ya vistoshi unahitaji majisafi kupeka kuepuka jua la moja kwa moja wakati wa peak hours. Saa ya saa nne asubuhi, zaidi ya saa kumi usiku kwa kawaida jua nikali zaidi. Kama lazima kwe ukikue aje, utafuata vivuli au utumie pasoli kiti cha kivuli. Miwani ya jua inaendelea macho dirithi ya uvinafsi kupunguza hatari za utaribifa wa macho au kuzeeka haraka. Ukali ngozi zako. Ukiwa unapukilia moto hunipa hao kuchomeka ni ashira ya kupunguliwa kivuli na kupumzika. Kwa ufupi, napenda kutumia makakati wa nguo. Sunscreeni maji na vivuli ni kama timu ya kinga. Kamili rithi ya jua wakali. Ukiwa unataka naweza pia kuelewa mbinu za kipekee, za kiafrika, za kulinda jua. Ambao haziko tu wa teknolojia ni binu za jadi zenu. Ufanzi mkubwa unataka nione hizo.

Sawa haa, kuhusu kupenda kujaribu vyakula vipia hii ni topiki ya kufurahia sana. Mimi napenda sana kujaribu vyakula vipia. Asa pale anapata nafasi ya kuona ladha tafauti na machanganyo wa viungo ambavyo sijawaye kuonja vikula vya pia kufungua akili. Na pia utapatia experience ya utatamani kwa mfwanu kuonja chakula, chai, kienyeji, chaninche, kufulani ninjia ya kujua historia na tamaduni za watu wake. Pia kuexperience meni kidogo ya kuchukua risk kidogo haa siyo kila kitu kipia kina kupendeza lakini mara nyingi kile unachokula kwanza uchukua surprise mzuri kwa mfano snack za stock take exercise za kipia. Pia na pia ni mazingira ya kushikirikiana kama unakuwa na marafiki au familia karibu na chakula kipia. Tunyangia story na kucheka pamoja Hii inafanya food adventure iwe zaidi ya latha inakua memory pia kwa ufupi kupenda latha ipia kujifunza utabuaduni kuchukua risk kidogo na kushirikiana na wengine wewe jee unapenda kujaribu hivikula vipi ya hao unakaa kwenye glasses tu.

Sawa. Kuhusu kumbu kumbu ya kutisha. Inaweza kuwa kitu kidogo au kikubwa lakini kinakaa moyo kwa muda. Moyo ya aina ya kumbu kumbu ya kutisha ni pale umepata hatari ya ukweli kama kukutana na ajali ya barabarani au kuwa karibu na mtoto hata kama hatuku jeruliwa. Iyo aina ya kutukweo hupiga picha ya ufu moyoni. Huenda ukiwa kumbuka milele. Pia kuna kumbukumbu ya kutisha. Inayo husiana na usiku wa pekee. Kama unapokuwa peke yako nyumbani na kusikia kelele zizo eleweka au kuona kitu kicho eleweka kwenye giza hii mara nyingi hushekesha baadae. Lakini wakati wakati skar ukueli haa. Kwa wengine kumbu kumbu ya kutisha ni matokeo ya hatari ya kibinafsi. Kama kufanya maumizi makubwa bila ufahamu kwa hatari. Na ukuona matokeo yake bada hiyo inafukuzidisha somo muhimu kwa ufupi. Hatari kweli usiku wa pekee hao matokeo makubwa ya kisotariwa ni kumbu kumbu zinatohea ufupi. Tuofu wewe je umewahi kuwa na kumbu kumbu wa ya kutisha ambayo bado na kumbu kumbu mpaka leo.